Ndiyo, ninapenda kuwogelea. Kwa kuwa kuwogelea ninjia moja yangu wa kujifurahisha ambayo naipenda sana. Wakati mingi mimi huwogelea wakati walikizo ama siku za wikendi. Pia kuwogelea kuna nisaidia sana kupunguza mawazo, kuna nisaidia kutulia, na pia kuna nafanya mwili wangu ulainike kwa kuwa ni mazoezi.

Ndiyo, nafanya kazi na timu ya mbali kwa kuwa kazi ambayo mimi hufanya, inahitaji ama inabidi kuelekeza mteja, tuseme alie inje ya inchi, na nataka kupokea bitha ambayo anataka kununua kutoka kwenyu. Kwa hivo, nafanya kazi na watu kutoka Marekani, wengine kutoka uingereza, na mahali ambapo sisi hupata na huwa tunapatana katika mitandao za mawa wasiliano kama vile zoom meeting. Namu.

Ninadra sana mimi kwenda hospitalini kwa kuwasiezi kumbuka mara ya mwisho ambayo nilienda katika hospitali ama mara ya mwisho ambayo niliugua. Hini kwa sababu mimi hulinda mwili wangu, mimi hulinda afya yangu, kwanjia ya kula wizuri, lishebora, nafanya mazoezi ya kila siku, yale ya gym na ya kukimbia, na pia na lala mapema ili akili yangu iwe sawa.

Ndiyo, katika nyakati ambazo tuko, sahii karibu kila kitu mimi hununua kwa simu. Pia kuna zile mitandao za uuzaji na ununuzi kama zile za jumia katika nchi yangu. Kuna zile mitandao za uuzaji na ununuzi kama zile kilimall. Huko sana sana ndiyo mimi hununua bidhaa zangu nikitumia simu.

Sanasana usiku mimi hukaa hadi saa nne, ambapo nikiingia chumbani saa moja baada ya kazi, na shughuli za kila siku, mimi hupika chakula cha jioni na nakula, kisha baade naenda bafu ama hamamuni napata kuoga na navaa mavazi ya kulala. Kisha baada ya saa tatu nachukua kitabu. Kwa sababu napenda kusoma sana nasoma kitabu kwa lisaa limoja mpaka saa nne. Na hapo ndipo mimi hulala.

Ndiyo napenda kula samaki kwa kuwa nyama ya samaki ikona manufa mengi sana kwa mwili kama vile inahakikisha afya ya moyo, pia inakuza akili kwa kuwa ikona madini kama vile omega tatu, inaongeza nguvu ya misuli na mifupa, inaongeza afya ya macho na pia inadibiti uzito.

Ndiyo, naeza ishi bila teknolojia kwa siku moja. Naeza amua nitembe, bila simu, naeza amua nilale, kwa siku mzima, naeza amua nisome vitabu, naeza amua nitulie tu, nifanye mazoezi, mazoezi ya kukimbia, nicheze kandanda, mambo mengine.

Mandazi, saa zingine mimi hupika mandazi, saa zingine mimi hununua mandazi, lakini ni nadra sana, ama ni ngumu sana nyumba yangu ikose mandazi, napenda kula mandazi, napenda kula kwa kahawa, chai, au soya.

Ndio, mimi napenda kupika kwa kuwa, napenda kula tuanzie na hilo. Mtu ambaye anapenda kula lazima aweze kuwa anajipikia chakula ambacho anahisi kukila. Naam, jambo lingine ni kuwa, mimi huwa na talanta ya kupika au talanta ya upishi. Kwa hivo, huwa naendeleza talanta yangu kwa njia ya kupika.